Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani hasa kwa sababu ulikuwa wakati wa kujifunza ndoto na uhuru wa kujaribu mambo mapya bila hofu kubwa ujana ulikuwa na furaha nyingi urafiki wa dhati na muda wa kucheza na kujitambua hata hivyo pia na dhamini maisha ya sasa kwa sababu ya menipa uzoefu busara na uelewa mpana Wamaisha kwa hiyo ingawa nigefurahia kukumbuka ujana ninafurahia zaidi kutumia mafunzo niliopata kuendelea mbele na kujenga maisha bora sasa.

Ningependa kutembelea piramidi za giza huko misri Kwa sababu ni kati ya maajabu ya kale yaliyojengwa maelfu ya miaka iliyopita na bado yamesimama Zinahusishwa na historia ya mafarao sayansi na ujenzi wa imani za kale Pia ningevutiwa na machu pichu Mji wa kale wa wainaka Ulioko juu ya milimani, pia kuna bangamoyo, historia ya biashara, ukoloni na utumwa katika Afrika mashariki.

Ndio ninapiga kura kwa sababu ninaamini ni haki na wajibu wangu kama raia kushiriki katika maamuzi ya nayo athiri nchi yangu kupiga kura hunipa nafasi ya kuchagua viongozi ninao waamini na sera ninazo ziona zinafaa kwa maendeleo ya jamii Pia ninaona kura kama sauti yangu katika demokrasia njia ya kuonyesha maoni yangu kwa amani na kwa mujibu wa sheria na kuchangia Huajibikaji wa viongozi wanao chaguliwa.

Ili kuweka afya yangu nzuri najitahidi kuzingatia mambo ya msingi yanayonisaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri kwa mfano ninahakikisha ninakula chakula chenye mchanganyiko mzuri wa virutubisho kama vile matunda mboga protini na wanga wa kutosha ili kupata nguvu na kujenga mwili Pia hunywa maji ya kutosha kila siku kwa sababu maji ni muhimu kwa afya ya mwili mzima Ninajitahidi pia kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara hata kama ni kutembea kukimbia taratibu au kushiriki michezo mazoezi husaidia kuimarisha moyo, misuli na kupunguza msongo wa mawazo vile vile napata usingizi wa kutosha kila siku ili mwili upumzike na akili iweze kufanya kazi vizuri siku inayofuata.

Ndio nimewahi kutembelea ziwa na pia mto ziara hiyo ilikuwa ya kufurahisha na kunipa utulivu mkubwa wa akili nilipofika ziwani nilifurahia mandhari nzuri upepo mwanana na kuona maji yakitulia huku watu wakifanya shuguli zao kama uvuvi ilikuwa nafasi nzuri ya kupumzika na kufurahia maumbile kwenye mto nilivutiwa na mtiririko wa maji na sauti yake ya asili inayotuliza Niliona pia umuhimu wa mto kwa maisha ya watu wanaozunguka kama chanzo cha maji, kilimo na hata burudani Ziara hizi zilinifanya kudhamini zaidi mazingira ya asili na umuhimu wa kuyatunza kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho.

Napenda chakula chenye ladha ya kati Yaani kisicho kuwa kali sana wala kisicho na ladha na furahia chakula chenye mchanganyiko mzuri wa chumvi viungo vya kawaida na harufu nzuri ladha ya kupendeza hunifanya nikitathmini zaidi chakula hasa pale kinapopikwa kwa usafu na kwa uangalifu Pia napenda vyakula venye ladha ya asili kama vile vinavyatokana na mboga, nafaka au vyakula vya nyumbani Kwa sababu hunipea, hunipa hisia ya urahisi na kunifanya nijisikie vizuri kiafya.

Ndiyo napenda kwendesha baisikeli kwa sababu hunipa furaha na hunisaidia kuwa na afya njema kuendesha baisikeli hunifanya nijisikie huru hasa ninapokuwa nje ni kifurahia hewa safi na mandhari ya asili Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kuchosha sana Kwani huimarisha mwili na kusaidia akili kupumzika mbali na hilo baisikeli hunisaidia kusafiri kwa urahisi na kwa njia, rafiki kwa mazingira, jambo ambalo nina lithamini sana.

Likizo yangu ya ndoto ingekuwa safari ya utulivu na ya kujifunza mahali penye mchanganyiko wa asili nzuri, historia na utamaduni Ningependa kuenda mahali penye bahari safi, milima ya kijani na hali ya hewa ya kupendeza ambapo ningeweza kupumzika mbali na kelele za kila siku asubuhi ningefurahia matembezi ya polepole Nikitazama manthari ya asili kusikiliza sauti za ndege na kupumua hewa safi Wakati wa mchana ningependa kutembelea maeneo ya kihistoria kujifunza kuhusu maisha ya watu wa eneo hilo na kuona jinsi utamaduni wao inavyo jitokeza katika chakula, mavazi na mila Kuonja vyakula vya asali vya eneo husika kungekuwa sehemu muhimu ya likizo hiyo Kwa sababu chakula huonyesha sana utambulisho wajamii.

Ninashughulikia makosa kazini kwa njia ya utulivu na yenye mpangilio. Kwanza ninajitahidi kubaini tatizo kwa makini. Yaani ni nini kilichosababisha kosa hicho na ni sehemu gani ya mchakato haukufanya kazi vizuri. Halafu ninapanga hatua za kurekebisha kosa haraka iwezekanavyo ili usilete matatizo zaidi Pia ni muhimu kujifunza kutokana na kosa badala ya kuhuzunika au kulaumu wengine. Hii inamaanisha kuangalia ni mbinu gani zingeweza kuboresha kazi ili kosa kama hilo lisitoke tena. Wakati mwingine ninashirikiana na wenzangu au wasimamizi kupata sulihisho bora. Kwa sababu ushirikiano husaidia tatizo kutatuliwa kwa haraka na kwa ufanisi. Kwa ujumla, kushughulikia makosa kazini kunahitaji utulivu, uwajibikaji na nia ya kujifunza ili kufanya kazi iwe bora zaidi siku za usoni.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali na samaki wa maji safi hasa kinapopikwa kwa njia ya asili bila viungo vingi sana Napenda ugali kwa sababu ni chakula kinachonipa nguvu na huchanganyika vizuri na mchuzi wa samaki au mboga Samaki wa majisafi unaladha ya kipekee na unakumbusha utamaduni wa familia na jamii hasa pale unapokuwa umepikwa kwa ustadi wa kitamaduni Zaidi ya hayo napenda pia vyakula vingine vya jadi kama wali wa kunde, maharagwe ya kupikiwa polepole na nyama ya ngombe au kuku iliopikwa kwa viungo vya asili vyakula hivi vyote huniunganisha na historia na utamaduni wa eneo na kunifanya nijisikie karibu na asili na familia.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema Napenda kuanza siku mapema kwa sababu akili yangu huwa tulivu na yenye umakini zaidi asubuhi kuamuka mapema hunipa nafasi ya kupanga siku yangu vizuri kufanya kazi muhimu bila presha na kufurahia utulivu kabla ya shuguli nyingi kuanza Ingawa wakati mwingine na kesha nikimalizia mambo Kwa ujumla nahisi ninafanya vizuri zaidi ninapo anza siku mapema kuliko kukesha usiku.

Kinywaji baridi ninachopenda ni maji ya baridi yenye limau Napenda kwa sababu ni kitulizo kinatoa hisia ya ufahamu na huondoa kiu haraka ladha yake ni ya asili ya limau inafanya kinywaji hicho kuwa chenye kufurahicha, kufurahisha na kisicho nzito na ni kizuri sana hasa siku za joto Pia napenda kinywaji cha baridi cha chai baridi au juisi ya matunda Mara nyingine kwa sababu huchangia virutubisho na ladha nzuri huku pia kikisaidia kupumzika na kufurahia muda wa kupumzika Kwa ujumla napendelea vinywaji vya baridi vinavyo ridhisha mwili na akili bila kuwa na sukari nyingi.

Ndiyo napenda kuvaa kofia hasa pale inapofa mazingira Kofia hunisaidia kujilinda dhidi ya jua kali na wakati mwengine hunipa muonekano nilio upenda zaidi Pia kuna nyakati kofia hunipa hisia ya kujiamini au kuji kunifanya nijisikie huru Hasaa ninapukua nje nikitembea au nikifanya shughuli za burudani Kwa ujumla navaa kufia kulingana na hali ya hewa na tukio Lakini ni moja ya vitu ninavyo vipenda katiko wa mavazi.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea Uzoefu huo ulikuwa wa maana sana kwangu kwa sababu ulinipa nafasi ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo Niliwahi kushiriki katika shuguli kama kusaidia usafi wa mazingira kutoa msaada kwa watu wenye mahitaji maalum Na kushiriki katika shuguli za kijamii Zinazolenga kuelimisha au kusaidia jamii Kazi ya kujitolea ilinifundisha umuhimu wa mshikamano, huruma na kuwajali wengine Pia ilinisaidia kujifunza kufanya kazi na watu waaina mbalimbali na kunifanya nijisikia kuwa na mchango chanya katika jamii Kwa ujumla ni uzoefu unao nijenga na kunifanya nidhamini zaidi kushirikiana na kusaidiana.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na hunifurahishia kupanga mawazo yangu vizuri kompyuta hunipa nafasi ya kurekebisha maandishi kwa urahisi kuongeza au kupunguza maneno bila usumbufu na kuhifadhi kazi zangu kwa usalama Hata hivyo, wakati mwingine napenda pia kuandika kwa mkono hasa, ninapotaka kufikiria kwa utulivu au kuandika mawazo binafsi kuandika kwa mkono hunipa hisia ya ukaribu zaidi na kile ninachoandika Kwa ujumla napendelea kompyuta kwa kazi rasmi Lakini mkono kwa nyakati za tafakari au kumbukumbu binafsi.

Ndiyo nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu wakuvutia sana Nilivutiwa na ukubwa wake, sauti ya mawimbi na upepo mwanana uliokua ukivuma kutoka majini kuiona bahari kwa mara ya kwanza kulinipa hisia ya utulivu na mshangao hasaa nilipo tazama maji yakigonga ufukwe bila kuchoka Pia nilifurahia mandhari ya ufukwe mchanga na watu wakifanya shughuli mbali mbali kama kuogelea na kupumzika Uzoefu huo ulinifanya kudhamini zaidi uzuri wa maumbile na nguvu ya asili.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingi huchukua muda na ninajihisi uvumulivu unaohitajika Lakini pia mara nyingine huchosha kidogo Ninajitahidi kutumia muda huo kwa njia yenye manufaa kama kufikiria mambo yangu kupanga siku yangu au hata kuangalia mazingira ya karibu Pia mara nyingine kusubiri kwenye mstari hunia ambia kuwa na subira na heshima kwa wengine Kwa sababu kila mtu anapaswa kupata nafasi yake bila kubishana Kwa hivyo, ingawa si kitu kinachofurahisha kila wakati Najifunza kuwa na utulivu, kuheshimu, sheria na kukabiliana na hali kwa utulivu.

Ninaenda maktabani mara kwa mara hasa pale ninapohitaji kusoma kufanya utafiti au kukopa vitabu vya kujifunzia Kwa kawaida ninaweza kuenda maktabani angalau mara moja au mbili kwa wiki lakani lakini wakati mwingine Zaidi ikiwa kuna miradi ya shule au vipindi vya mtihani kutatua maswali, kujifunza mambo mapya na kupata vitabu vinavyonifaa kunafanya ziara za maktabani kuwa muhimu sana kwa maendeleo yangu ya kielimu na kukuza marifa yangu kwa ujumla.